Ndiyo, napenda kuimba, hasaa nikiwa peke yangu au nikiwa na marafiki Kuimba, hunifanya nijisikia huru na kupunguza mawazo Sijui kama ninasauti nzuri sana lakini, naimba kwa furaha, si kwa mashindano Wakati mwingine, naimba nikifurahia muziki, wakati mwingine, ili kujipa moyo.

Napenda kufikiria vitu kwa njia tofauti, kuleta mawazo mapya na kutatua changamoto kwa mbinu zisizo za kawaida. Ubunifu wangu hujitokeza kwenye kuandika, kuwasilisha ujumbe, kutengeneza suluhisho au hata kubuni njia raisi za kufanya mambo magumu yaeleweke. Si lazima uwe msanii au mwimbaji ili uwe mbunifu, ata namna unavyofikiri kupanga au kuwasiliana ni ubunifu.

Ndiyo, napenda kupika chombo cha muziki kwa sababu muziki ninjia nzuri ya kujieleza na kupunguza mzongo wa mawazo kupiga chombo hunipa nafasi ya kutoa hizia ambazo wakati mwingine ni vigumu kuzisema kwa maneno vyombo ningapenda kupiga ni gitaa kwa sababu ni rahisi kubeba, linafaa kwa kuimba nalo na linaweza kutumika kwenye nyimbo za furaha au za husuni Ningalipenda kwa njia ya kuimba mwenyewe au na marafiki Napenda muziki kwa sababu hunisaidia kupunguza na kusahau mawazo, uniongozea ubunifu na kujiamini, unifanya nijisikie uhuru na mwenye furaha, hunisaidia kuungana na watu wengine.

Ninachangia katika jamii yangu kwa kushirikana na watu wengine na kutuo msaada pale inapo itajika. Ninajitahidi kwasaidia watu kwa ushauri, kusikiliza changamoto zao na kushiriki shughuli mbali mbali za kijami kama kazi za maendeleo na matukio ya kijami. Pia, ninahusika katika kwa hamazisha vijana na kushiriki marufu yangu ili kwasaidia kujijenga na kuwa na muelekeo mzuri wa maisha. Kupitia ushirikiano, kueshimu wengine na kuzingatia maadili ya jamii na lenga kutoa mchango chanya unawo zaidia maendeleo na mshikamano wa jamii kwa ujumla.